Sera ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano na heshima kazini. Ninaona sera hii ni muhimu kwa sababu inasaidia watu kufanya kazi kwa amani na kuelewana vizuri. Kama kuna mawasiliano ya wazi na heshima, matatizo mengi yanapojitokeza na kazi inakwenda vizuri baada ya kutatuliwa. Kila mtu anajua namna ya kuzungumza, kutoa maoni na kushughulikia changamoto bila kugombana. Pia, ninaona sera ya usawa na haki ni muhimu sana. Inahakikisha kuwa kila mfanyikazi anatendewa kwa haki bila kubaguliwa na kila mtu anapata fursa sawa ya kufanya kazi na kuendelea hii inaongeza morali na motisha kazini kwa hiyo, sera ninazoona muhimu ni sera ya mawasiliano na sera ya heshima kwa sababu zinajenga mazingira mazuri na ya kazi na pia husaidia kampuni kufanikiwa.

Napenda keki ya chokoleti. Ninapenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu na inanifanya nijisikie vizuri. Kila ninapo ila. Inakuwa tamu bila kuchoka. Hasa ikiwa imetengenezwa vizuri na sio zito sana. Pia, napenda keki ya chokoleti kwa sababu inafaa kwenye matukio mengi kama sherehe, siku za kuzaliwa, au hata kunywa chai ya jioni. Kwa hiyo, keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuongelelea kwa kina. Ningependa kujaribu kwa sababu unaonekana kuwa wakuvutia na pia unanisaidia sana afya mwili. Kuogelelea kuna fanya mwili wote ufanye kazi. Kunapunguza msongo wa mawazo, na kunanipa nafasi ya kujifunza kitu kipya pia napenda maji. Hivyo nahisi ningefurahia sana mchezo huu bali na hilo. Kuogelelea hunipa utulivu wa akili. Kuwa ndani ya maji kunanifanya nijiskie huru na mtulivu pia ni mchezo ambao mtu anaweza kufanya peke yake au na wengine, hivyo ni mzuri kwa burudani na afya kwa pamoja. Kwa hivyo, mchezo ningependa kujaribu ni kuongelea, kwa sababu ni wa afya, unafurahisha na unanipa changamoto mpya.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ungali na ponga za kienyeji pamoja na nyama. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanikumbusha nyumbani na mila zetu. Ungali unishibisha sana. Naponga za kienyeji kama sukuma, kunde au mchicha hunipa ladha ya asili na afya. Nikiongeza nyama iliyopikwa kwa mtindo wa jadi, mlo unakuwa kamili kabisa. Pia napenda chakula cha jadi kwa sababu ni rahisi. Hakina mambo mengi ya kisasa na kinanifanya nijisikie karibu na familia au utamaduni wetu kwa hiyo chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ungali na mboga za kienyeji pamoja na nyama.

Ninawatia moyo wenzangu kwa njia rahisi na za kweli, ili waendelee kufanya kazi kwa nguvu na kwa furaha. Kwanza, napenda kuambia maneno ya pongezi mara tu wanapofanya kazi vizuri. Hii inawafanya wajisikie wanathaminiwa na kuendelea kutoa kazi bora. Pia napenda kuwapongeza hadharani wakati mwingine, ili wenzangu waone wanathaminiwa mbele ya wengine. Pili, napenda kuunga mkono wanapokosa hamu. Nikiona mtu amechoke huyo anaonekana kupoteza moyo huwa namuuliza kama anaweza kusaidiwa na kumshauri aendelee kidogo mara nyingi nitaeleza maneno ya kutia moyo kama uko poa, una uwezo, au tuendelee pole pole tatu, napenda kusaidia kwa vitendo kama kuna kazi ngumu, nikiweza namsaidia au kumsaidia kupanga jinsi ya kuifanya kujitolea kunawafanya wenzangu wajiskie hawako peke yao mwisho, napenda kuwa msikivu wakati wenzangu wanapoongea kuhusu changamoto au msongo, nasikiliza kwa makini bila kuyasemea. Hii inawafanya waone kwamba wana mtu wa kuamini na kumsaidia. Kwa hivyo, inawatia moyo wenzangu kwa pongezi, msaada, maneno na kuwatia moyo na kuwa msikivu wakati wanapoongea.

Napendelea chai kuliko kahawa. Napenda chai kwa sababu niya utulivu na mara nyingi inafaa kwa kila wakati wa siku. Iwe asubuhi, mchana, au jioni. Chai pia ina ladha nzuri hasa ikiwa inaongezwa sukari au maziwa na inafanya mutu ajiskie anafurahi. Kahawa pia ni nzuri. Lakini mimi napendelea chai kwa sababu ni rahisi kunywa na sikali sana kwa ladha. Kwa hiyo, ninaipendelea chai.